Leo ningependa kuzungumzia swali rahisi lakini lenye maana kubwa. Je, napenda kupanda mlima? Kwa kweli ndio, napenda kupanda mlima. Si kwa sababu ni rahisi, mbali kwa sababu ni changamoto na unipa mafunzo maishani. Kwanza kabisa, kupanda mlima unifundisha uvumilivu na subira. Kupanda mlima si jambo la haraka. Unaanza polepole, unapumua kwa nguvu, miguu inauma, na wakati mwingine, unataka kukatata tamaa. Lakini unaendelea atua kwa atua, hadi ufike juu. Inanifundisha kwamba. Hata maishani, mafanikio hayaji maramoja. Unaitaji kufanya kazi kwa bidii na kutokata tamaa. Pili, kupanda mlima unisaidia. Kuwa na afya njema. Ni mazoezi mazuri sana kwa mwili. Unatumia miguu, mikono na hata akili kupanga njia ya kupanda. Baada ya kufika, juu ya mlima unahisi umechoka lakini pia unahisi furaha na nguvu mpya. Pia unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufanya akili iwe tulivu. Sababu nyingine inafanya nipende kupanda mlima ni mazingira ya asili. Mlima kuna hewa safi miti, ndege na mandhari nzuri sana. Ukiwa juu ya mlima, unaweza kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Unaona miji, mashamba na barabara kwa mbali. Hapo unagundua jinsi dunia ilivyo nzuri na unajifunza kuthamini mazingira. Kupanda mlima pia unanifundisha, ushirikiano na msaada. Mara nyingi, watu upanda mlima kwa vikundi, unasaidia, unahimiza na unasubiri yule aliye choka. Hiu unifundisha umuhimu wa kufanya kazi kama timu na kuwajali wengine. Maishani, hatuwezi kufanikiwa peke yetu, tunahitaji msaada wa watu wengine. Hata hivyo, kupanda mlima kuna changamoto zake. Wakati mwingine, hali ya hewa ubadilika ghafla au njia inakuwa ngumu. Pia kuna hatari kama kuteleza au kuchoka sana. Ndiyo maana. Ni muhimu kujiandaa vizuri, kuvaa mavazi sahii na kusikiliza maelekezo. Ina nifundisha umuhimu wa maandalizi na tahadari katika maisha. Kwa upande wa kimaisha, kupanda mlima ni kama ndoto na malengo yetu. Kilele cha mlima, kinafanana na mafanikio tunayotaka. Kama kufaulu masomu kupata kazi nzuri au kutimiza ndoto zetu. Njia kuna vikwazo lakini tukidumisha nidhamu na bidii, atimaye tutafika. Mwisho kabisa, ni napofika juu ya mlima. Nahisi furaha na fahari. Na hisi nimejishinda mwenyewe hisia hii unipa motisha ya kukabiliana na changamoto nyingine maishani bila uoga. Kwa hivyo, nikijibu swali la leo, ndiyo napenda kupanda mlima kwa sababu unijenga kimwili, kiakili na kimaisha. Unifundisha subira, bidii ushirikiano na kudhamini mazingira. Asante.

Ningependa kuzungumzia swali hili. Je, ninatumia video kwa mawasiliano? Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano. Hasa katika dunia ya leo ambapo, tekinolojia imekua kwa kasi sana. Video imekuwa njia muhimu ya kuwasiliana na watu mbali mbali, iwe ni familia, marafiki, shule au kazi. Kwanza kabisa, video hunisaidia kuwasiliana ana kwa ana, hata nikiwa mbali. Kupitia programu kama Zoom, Google Meet au WhatsApp video call, ninaweza kuona uso wa mtu ninayezungumza naye. Hii hufanya mawasiliano yawe wazi zaidi kwa sababu naweza kuona hisia, tabasamu au huzuni ya mtu. Hivyo, ujumbe hueleweka vizuri kuliko kutumia maandishi pekee. Pili, ninatumia video kwa masomo na elimu. Walimu wengi hutumia video kufundisha hasa wakati wa masomo ya mtandaoni. Video husaidia kuona maelezo, michoro na mifano kwa urahisi. Pia, ninaweza kurejea video tena ikiwa sijaelewa somo vizuri. Sababu nyingine, inafanya nitumie video kwa mawasiliano ni urahisi na kuokoa muda. Badala ya kusafiri mbali kukutana na mtu, tunaweza kuwasiliana kupitia video. Hii huokua muda, pesa na nguvu. Ni muhimu sana hasa wakati wa dharura au ratiba kuwa ngumu. Pia, hunisaidia katika kazi za kikundi na mikutano. Tunapofanya kazi kama timu, video hutuwezesha kujadiliana, kushirikiana mawazo na kufanya maamuzi kwa pamoja. Mawasiliano yanakuwa bora kwa sababu kila mtu anashiriki kikamilifu. Hata hivyo, kutumia video kwa mawasiliano kuna changamoto zake, wakati mwingine mtanda huwa hafifu, au vifaa kama simu na kamera havifanyi kazi vizuri. Pia, matumizi ya video kwa muda mrefu yanaweza kuchosha macho na akili. Ndiyo maana, ni muhimu kutumia video kwa kiasi na kupumzika inapohitajika. Zaidi ya hayo, kuna suala la faragha na usalama. Si kila video au mawasiliano yanapaswa kushirikiwa. Ni muhimu kuwa makini na kile tunachokirekodi au kutuma ili kujilinda na matumizi mabaya ki tekinolojia. Kwa upande wa kijamii, video husaidia kuimarisha uhusiano. Kuona uso wa mtu, unayemjali, hufanya mawasiliano yawe na ukaribu zaidi. Wakati mwingine hata kuzungumuza kwa dakika chache kupitia video call, kunaweza kumfanya mtu ajisikie kuthaminiwa na kukumbukwa. Kwa hivyo, nikijibu swali la leo, ndiyo ninatumia video kwa mawasiliano. Kwa sababu ni njia rahisi, ya haraka na yenye ufanisi katika dunia ya kisasa. Kwa hivyo, ni muhimu kutumia kwa busara ili kuepuka changamoto zake. Asante.

Leo ningependa kuzungumzia mada muhimu sana katika maisha ya kila siku. Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Kuwatia moyo wengine ni jambo dogo kwa macho ya wengi, lakini lina nguvu kubwa sana. Kila mtu bila kujali umri au nafasi yake, hupitia changamoto. Wakati mwingine, mtu anaweza kuwa na huzuni kukata tamaa au kujiona hana uwezo. Katika hali kama hiyo, neno au tendo dogo la kutia moyo linaweza kubadilisha maisha ya mtu. Kwanza kabisa, njia kuu ninayotumia kuwatia moyo wenzangu ni kutumia maneno mazuri na ya kujenga. Maneno ya nguvu sana. Nikimuona mwenzangu ameshindwa au amekata tamaa. Humuambia maneno kama usijali, utajaribu tena. Au, una uwezo usijizarau. Maneno haya uwasaidia watu kujiona wanadhamani na kuwapa matumaini ya kuendelea. Pili, uwatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza kwa makini. Wakati mwingine, watu wahitaji, hawahitaji suluhisho la haraka. Bali, wanahitaji mtu wa kuwasikiliza. Ninapomsikiliza mtu bila kumkatiza. Anaona kama anaheshimiwa na kueleweka. Iyo pekee inaweza kumfanya ajisikie nafuu na kupata nguvu mpya ya kukubaliana na changamoto zake. Tatu, ninawatia moyo kwa kuwasaidia kwa vitendo. Kama ni kazi ya shule, kazi ya kikundi, au shida fulani. Kujitahidi kusaidia pale ninapoweza. Msaada wa vitendo unaonyesha kuwa ninajali na humfanya mtu ajisikie kuwa hayuko peke yake. Hata msaada ndogo unaweza kuwa na maana kubwa. Njia nyingine muhimu ni kuwapongeza wenzangu wanapofanikiwa au wanapojitahidi. Watu wengi hufanya bidii lakini hawapewi pongezi. Ninapomuona mtu amefanya vizuri humpongeza kwa dathi. Pongezi huwajengea kujiamini na kuwa na motisha ya kufanya kazi zaidi siku zijazo. Pia, huwatia moyo kwa kuwa mfano mzuri. Ninajitahidi kuwa na nidhamu, kufanya kazi kwa bidii na kuwa na mtazamo chanya hata ninapokutana na changamoto. Watu wengi ujifunza zaidi kwa kuangalia matendo kuliko kusikiliza maneno. Kwa kuwa mfano mzuri nawapa wenzangu hamasa ya kuamini kuwa nao wana wako na uwezo wa kufanikiwa. Zaidi ya hayo, ninajaribu kuwatia moyo kwa kuwaheshimu na kuwadhamini. Ninaheshimu maono yao nawapa nafasi ya kuzungumza na ni nasi wadalishihi. Hili huwafanya wajisikie salama na kudhaminiwa. Jambo linalowaongeza moyo na ujasiri hata hivyo, kuwatia moyo wenzako si rahisi kila wakati. Wakati mwingine, mtu anaweza kukata kukata msaada au asikilizike. Katika hali kama hiyo, ninajifunza kuwa mvumilivu na kumuacha mtu achukue muda wake. Kila mtu ana njia yake ya kukubaliana kukabiliana na matatizo. Kwa upande wa jamii, kuwatia moyo wenzangu husaidia kujenga ushirikiano amani na maendeleo. Jamii ambayo watu wanasaidiana na kutiana moyo kuwa na umoja na mafanikio zaidi. Pia unijenga mimi binafsi kuwa mtu mwenye huruma, subira na uelewa. Kwa kumalizia nikijibu swali la leo nina ninawasa. Ninawatia moyo wenzangu kwa maneno mazuri, kuwasikiliza, kuwasaidia, kuwapongeza, kuwaheshimu na kuwa mfano mzuri. Asante.

Leo ningependa kuzungumzia swali hili muhimu katika maisha ya kisasa. Kifaa gani cha teknolojia siwezi kuishi pasipo? Katika dunia ya leo, teknolojia imekuwa sehemu kubwa ya maisha yetu ya kila siku. Kuna vifaa vingi vya teknolojia kama kompyuta, televisheni, radio na simu. Lakini kifaa kimoja ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Kwanza kabisa, simu ya mkononi unisaidia sana katika mawasiliano. Kupitia simu naweza kuwasiliana na familia, marafiki na walimu kwa urahisi. Naweza kupiga simu kutumia ujumbe, kutuma ujumbe mfupi au kutumia mitandao ya kijamii. Ii hunifanya nijisikie karibu na watu ninao wajali hata kama wako mbali. Pili, simu ya mikononi ni muhimu sana katika masomo na kujifunza. Ninaweza kutafuta taarifa mtandaoni kusoma vitabu vya kieletroniki na kuangalia video za kielimu. Pia, walimu hutumia maelekezo na kazi kupitia simu. Hivyo, simu imekua kama darasa dogo mfukoni mwangu. Sababu nyingine inayofanya nisimwache simu ya mkononi ni urahisi wa kupata taarifa. Kupitia simu, ninaweza kujua habari za hivi karibu hali ya hewa, matukio yanayotokea duniani. Hii hunisaidia kuwa na ufahamu mpana na yanayo endelea pia simu hunisaidia katika kupanga muda na shugli. Ninaweza kuweka kumbusho, kalenda na saa ya ku ya kuniamsha. Hii hunisaidia kupanga ratiba yangu vizuri na kuwa mtu mwenye nidhamu bila bila simu ningesahau mambo mengi muhimu. Zaidi ya hayo, simu ya mkononi hunisaidia katika huduma za kifedha. Ninaweza kutuma na kupokea pesa kulipa huduma na kufanya biashara ndogo ndogo kupitia hiyo simu hii imefanya maisha yawe rahisi zaidi na salama. Hata hivyo ni muhimu kusema kuwa simu ya mkononi ina changamoto zake. Wakati mwingine, matumizi kupita kiasi yanaweza kupoteza muda. Au kuathiri mahusiano ya ana kwa ana. Ndio maana, nina jitahidi kutumia kwa busara na mipaka ili isinidhibiti kwa upande wa kijamii, simu hunisaidia kuunganisha watu. Inawezesha kushirikiana mawazo kusaidiana na kuwasiliana kwa haraka wakati wa dharura hii inaonyesha jinsi kifaa kimoja kinaweza kuwa na mchango mkubwa katika jamii kumalizia, nikijibu swali la leo kifaa cha teknolojia ambacho, siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Kwa sababu, hunisaidia katika mawasiliano, masomo, upatikanaji wa taarifa, upangaji wa muda na huduma za kifedha. Hata hivyo, ni lazima kutumia kwa hekima. Asante.